Nikitaka kupumzika huwa nafanya mazoezi aina ya yoga na mazoezi hayo aina ya yoga huwa nayaona katika mtandao wa youtube kwa hivo nafungua runinga yangu natafuta kwenye mtandao huo naeka mazoezi ya yoga halafu nafanya yananifanya mwili wangu kupumzika na mara nyingi nafanya kwa muda wa dakika kumi na tano na huwa najihisi vizuri misuli huwa imenyooka vizuri baada ya kufanya yoga.

Na tulikuwa mapumzikoni kutokana na sherehe ya Christmas ile mwaka mpya. Na sasa sherehe hiyo imeisha rasmi leo ni tarehe mbili. Sababu utarejea kazini mwendo wa tarehe nne. Na kujipanga kwangu, nikuhakikisha kwamba nguo zangu ziko sawa. Zile za kupigwa pasi ziko sawa. Niende nitengeze nywele, ndo nywele zikuwe mpya. Nikifika kazini nikuwe napendeza. Na kama kuna mambo, tofauti ambayo sijakuwa nimefanya. Kama kulikua na vitabu kalamu ambavyo napaswa kununua naenda nanunuwa ili kujitarisha kuregia kazene.

Chumba changu cha kulala ni kidogo, sio kikubwa vile, kuta zina rangi ya nyeupe, na pia kitanda kinanifurahisha kwa sababu lile godoro ni lile zito kabisa ambalo nikilala naskia vizuri. Nikiangalia dirishani naona nyumba nyingine ambayo imejengwa kando yetu na upande huu mwingine naona mto ambao unapita. Kuna mto ambao unapita maji yanapita. Halafu kitu ambacho nakipenda zaidi katika hiki chumba ni kioo. Manake hicho kioo najiangalia kila wakati.

Napenda kuamuka na jua, ndiposa usiku niweze kulala kuchelewa hata zaidi. Manake sipende kulala mapema, kulala mapema unachoka, usiku unakuwa mrefu kupitiliza. Kwa hivyo, mapendeleo yangu ni nilale kuchelewa, halafu niamke na jua.

Hapana, sivai miwani. Na sivai miwani kwa sababu macho yangu yanaona vizuri. Hata kuna wakati mmoja kulikuwa na wale wataalamu wa macho ambao wamekuja ofisini kuweza kuangalia watu ambao kuna matatizo kadha wa kadha ya macho. Nilifanyiwa vipimu na macho yangu yalikuwa sawa kabisa. Kwa hivyo siitaji miwani ili nione.

Hua nafua mara mbili kwa wiki. Siku moja naitenga ili kufua nguo za watoto, kuhakikisha kwamba zote nimezifua nimezianika zikakauka, halafu siku nyingine nafua nguo zangu na za mpenzi wangu. Sasa nikifua mara mbili na rahisisha kazi kwa hivo inamaanisha sitachoka, manake nguo hazitakuwa nyingi zaidi.

Mimi hukaa macho hadi mwendo wa saa sita usiku ndiyo nilale. Kwa sababu mda huo huwa nachukua kupitia mtandao, kuangalia programu tofauti za simu na pia naangalia filamu moja ama mbili halafu ndiyo baadaye naenda kulala. Nikilala saa sita basi inanisaidia manake usiku hauwi mefu sana. Na naamka mapema.

Na sherehekea mwaka mpya kwa kupika mapocho pocho na vile vile kujumuika na familia yangu na watoto wangu ilikuweza kusherehekea pamoja na pia kuzungumzia yale malengo na mipango ambayo tunapanga kufikia mwaka huu mpya wa elfu mbili ishirini na sita. Maanake kila mwaka unapoanza huwa tunaweka malengo ambayo tuko na ndoto ambayo huenda mwishoni mwa mwaka tutafikia.

Natumia muda wangu wa kujumuika na familia yangu, hususan kuomba pamoja, kula pamoja, kuzungumza na kujuliana hali, kujua kwamba je shule likua vipi, je kazini kulikuwa vipi, halafu tunacheka tu pamoja na kuweza kujua na hata zaidi kama familia.

Nilikuwa napenda sana kuendesha baiskeli. Nilipukua mtoto mamangu alininulia baiskeli na hiyo baiskeli ndio nilikuwa natumia kwenda nayo shuleni. Kwa ivo asubui naenda na baiskeli shuleni, jioni nikirejia nyumbani narejea na baiskeli. Na ilikuwa nikimaliza kazi zangu zile ambazo nimepewa nifanye bado naendesha baiskeli.

Mimi napenda kusimamia kwa sababu mahala ambapo nilikuwa nafanya kazi yule mkubwa wangu ambaye nilikuwa nafanya kazi chini yake alinipatia ujuzi na alinifunza jinsi ya kufanya mambo na kuweza kusimamia kundi langu ama kundi letu kwa ujumla kuweza kufanikisha mambo. Na kwa maoni yangu naona ukisimamia ni vyema zaidi. Manake kwa njia moja ama nyingine nasimamia na kuwakikisha kwamba ile kazi ambayo tumeipea, tunafanikisha na tunapata matokeo ambayo tunahitaji.

Na kunywa maji angalau lita moja kwa siku ama lita moja unusu kwa sababu wakati wa mchana hapa nilipo kuna kuwa na jua kali na unaskia ni kama unashikwa na kiu kila wakati, midomo inakauka. Kwa hivo ni vizuri tu ukunywe maji ilikuhakisha kwamba unajihisi sawa.

Napenda chakula chenye ladha tamu ambacho kimepikwa kwa kutumia viungo ambavyo vinahitajika na chumvi yake imetosha jinsi inavyofaa na pilipili kwa umbali basi hiyo ndo ladha chakula ambayo napenda kabisa napokula niweze kusikia hizo ladha zote za viungo ambavyo huwa vinatumika kupikia.

Napenda mkate huu wa kawaida ambao umepikwa kutumia unga ngano na kuwekwa hamira na unaingizwa kwenye oven na kupikwa na kuiva. Tu jinsi inavofaa halafu navokula napaka siagi ni mkate mzuri sana ambao unaezokunywa na chai asubuhi katika chakula cha asubuhi katika nyumba zenu.

Bado sijawai kununua tikiti za matukio tofauti hapa jijini Nairobi. Mara nyingi tikiti ambazo nimepata ni zile ambazo tumeletewa afisini pengine afisi ama kampuni ambayo nafanya kazi inadhamini baadhi ya matukio ambayo yanatokea wikendi. Katika sahemu tofauti jini Nairobi basi wafanyikazi wanapata zile tikiti za bure. Lakini sijawai kununua tikiti binafsi.

Nina kipawa cha kucheza densi. Najua kusakata densi za kitamaduni na vile vile najua kusakata densi za nyimbo za kisasa. Awali nilipokuwa nakuwa katika ujana wangu miaka kadha iliopita. Nilikuwa nahudhuria na kushiriki michezo na mashindano ya kupiga densi. Na pia nime densi katika video katha za wasanii tofauti. Na pia nimedansi katika matukio mbalimbali ya serikali katika njia moja ama nyingine ya kitamaduni.

Moja pesa na hifadhi katika kuna mfumo fulani ambao upo katika simu ambao unasaidia mtu kuhifadhi pesa zake. Kwa hivyo, unavopata pesa, unatumia kiasi fulani alafu kiasi fulani unatuma katika sehemu ile ya kuhifadhi pesa. Njia nyingine ambao nahifadhi pesa niko na kibenki hapa kikebe kikubwa ambacho na ingiza pesa. Na ingiza mashilingi na ingiza pesa za noti zile ambazo nimeziweka kando. Ndo baadaye mwaka unapoisha basi, nitakifungua hicho kibenki changu nitapata kwamba nimehifadhi pesa.

Napenda mchezo wa kuendesha baiskeli. Najua kwamba huu mchezo siwa kawaida lakini mimi, watoto wangu, pamoja, na nduguzangu, tuko na baiskeli. Kwa hivyo tukipata mda huwa tunashindana tuone nani ataendesha kwa kasi zaidi. Na nani ambaya atakuwa anaendesha pole pole zaidi baiskeli. Kwa hivyo napenda sana kuendesha baiskeli.

Wakati wa mapumziko ya mchana maranyingi hua naketi kwenye kiti, uku sebuleni natazama runinga naangalia vipindi mbalimbali kutoka programu tofauti na runinga na vipindi tofauti katika filamu na kando na hayo nikijisikia nimechoka nachukua simu napitia mitandao wa kijami kujua yanayojiri alafu nalala.

Napenda sana kujumuika nao, napenda kula pamoja nao, napenda kupiga story na kuhadithiana kuhusiana maisha yetu pamoja na familia yangu. Na pia napenda tukipika pamoja, tukiweza tu kucheza pamoja na watoto, hua inafurahisha sana kujumuika na familia yangu.

Napenda sana kutembea msituni, manake unapotembea katika msitu, kuna hile hali ya utulivu, ukisikia jinsi miti inavyo pepea, upande wakulia, kushoto, kaskazini, kusini, kuna utulivu ya aina yake, ukisikia jinsi miti inavyo katika, na kuna ndege kule juu wanavyo tembea, ukisikia sauti wanavyo endelea kupeperuka, basi ni mahali ambapo panakusaidia sana kutuliza akili.

Tukio moja muhimu ambalo limewahi kutokea katika maisha yangu ni ule wakati ambao nilikuwa najifungua mtoto wangu msichana. Ilikuwa tukio ambalo niliomba mungu sana aniongoze, niingie katika hicho chumba cha upasuaji na nitoke salama na mtoto wangu akiwa hai, akiwa salama. Najua kwamba kuna wanawake wengi, wanapitia changamoto wengine hata hufariki lakini mungu alinisaidia nikatoka nikiwa salama. Kwa hivyo hilo ni tukio muhimu sana katika maisha yangu.

Napenda sana kupika ni moja wepo ya talanta mbazo nikonazo na ingekuwa mimi si mwanahabari huenda ningekuwa mpishi mashuhuri katika hoteli kubwa humu nchini. Napenda sana kupika, napenda kupikia familia yangu, napenda kupikia marafiki zangu, huwa nakaribishwa katika sherehe tofauti napata fursa ya kuwapikia marafiki zangu katika sherehe mbali mbali.

Kabla ya kuingia kwenye mkutano, nahakikisha kwamba nimeenda msalani kujisaidia, ndio nisinuke nuke mkutano unapoenda, nahakikisha kwamba nimebeba maji yangu, nimebeba kitabu, pamoja na kalamu, ndiyo yale atakayo zungumza niweze kuandika chini, niweze kukumbuka wakati mwingine, manake kama sija andika chini, naweza kusahau.

Kusema kweli, maswala ya kulima, si maswala ambao nayapenda sana, si uraibu wangu mkubwa, lakini nikipata fursa nalima tu, lakini na lima sehemu ndogo, siyo sehemu kubwa, manake mimi si mzoefu mkubwa sana wakulima. Lakini kama kutakuwa kumemea nyasi nyasi katika bustani basi nitakua nalima ama kufyeka ili kupunguza nyasi.

Napenda kuwasiliena na watu kupitia kwa njia ya simu, manake simu inarahisisha mambo, siyo lazime mkutane, mkizungumza kwa njia ya simu, munaeza kufanikisha kila kitu ambacho mlikuwa mnapanga, ama mipango yote munaainisha kupitia kwa simu ya mkononi. Kwa hivo, napenda sana kuzungumza na simu. Jumbe, sipendi kutuma jumbe fupi, manake mara nyingine mtu anasahau kujibu.

Leo kuna jua kali ambalo limewaka na kuna aina ya mawingu ambayo yanapitapita. Na kumekuwa na joto kali, kiasi cha kuwa leo nilipokuwa napika chakula cha mchana, imenilazimu nifungue mlango na madirisha kutokana na joto. Na hivi sasa nimevaa nguo nyepesi, tu rinda lepesi kwa sababu kuna joto. Na ukweli ni kwamba napenda aina hii ya hali ya anga, napenda hali ambayo ni wastani yaani, joto si kali na baridi si kali. Tuko hapo katikati. Na hali hii ya hewa ni nzuri ya kukaa tu kupigiwa upepo pale nje. Unapunga tu unyunyu.

Napenda kula vibanzi na kuku vya kampuni ya KFC. Napenda sana kula katika hiyo kampuni. Maanake kuku zao zinakaangwa vizuri, zinaekwa viungo vitamu vitamu ukila unasikia raha. Kwa ivo kama sili chakula nyumbani basi nataka niende hapo, nikule vibanzi pamoja na kuku ambaye amekaangwa na ameekewa vile viungo maalumu, viungo spesheli vya KFC.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani mara nyingi nitaweka muziki, nyimbo ambazo napenda, halafu naanza kusakata densi, nasakata densi na nguvu zangu zote, halafu pia naimba. Naimba kwa sauti kubwa sana, mpaka majirani wanashangaa. Basi ukipita usikie hali hiyo, unajua tu busara yupo na furaha moyoni.

Sina mnyama ambaye namfuga hivi sasa kutokana sheria za pahala ambapo naisha hawakubali mnyama kufugwa. Lakini ningekwa na fursa, ningefuga mbwa. Mbwa mweupe, aina ya chiwawa. Wanapendeza jamani, macho yao mazuri, uso wao mzuri, jinsi anavyo lia lia na kucheza cheza nanifuraisha sana. Wanyama pori, mnyama pori ambaye ningemfuga pengina angekwa, nyani. Lakini nyani wanasumbua sana.

Napenda sana sherehe za krismasi, maanake sherehe hizo ndizo ambazo tunapata fursa ya kuvalia nguo mpya, na sherehe hiyo tunapika vyakula kwa wingi, tunatangamana na familia na marafiki, tunakula pamoja, tunacheka pamoja, na tunajuliana hali tu na kupiga hadithi kadha wa kadha tu za maisha yetu.

Sivai saa. Mara nyingi mimi hutumia simu yangu kama saa. Kwa hivyo kama nataka kuangalia saa nijue je muda huu ni muda gani basi. Nachukua simu naangalia saa. Lakini kama naenda mahali ambapo kuna mkutano naenda kutana na watu ama kama naenda kwenye runinga kufanya kipindi ama kufanya mahojiano, wakati huo ndio na vaa saa. Na vaa saa kwa ajili ya watu. Ndo wasinione sina aina yoyote ya mapambo mwilini kwa hivyo nitavaa saa nitavaa cheni nitavaa vipuli. Kama najua naenda kutana na watu. Lakini kama niko peke yangu sivai.

Naam napenda sana kujaribu teknolojia mpya, manake karne hii, kadri siku na miaka inavyosonga, kuna mambo mapya ambayo yanakuja, teknolojia mpya ambazo zinakuja, kwa hivo singetaka kuachwa nyuma. Kwa hivo kukitokea teknolojia yoyote, huwa lazima na mimi ni ijaribu, ndio niweze kujua inafanywa vipi. Na kama sina ufahamu, natafuta mtu ambaye atanifundisha, ndiposa nami ni fahamu teknolojia hiyo.

Jukumu ambalo nalipenda zaidi ni kusimamia kundi langu ili kuweza kuzalisha taarifa na kutengeneza taarifa zetu ambazo huwa zinaingia hewani mwendo wa saa kumi na vilevile mwendo wa saa moja. Kwa hivyo nachukua jukumu hilo kuhakikisha kwamba napitia taarifa zote ambazo zimeandikwa na wanahabari wenzangu, tunazihariri, tunaondoa makosa, halafu basi. Tunaenda tunazitengeneza, tunaweka sauti na tunahariri video, tunaunganisha, tunaweka taarifa kwenye runinga ambazo zipo sawa na zimeandikwa vizuri. Kwa hivyo jukumu la kuhariri linanifurahisha sana.

Mara nyingi, huwa natazama video katika mtandao wa tiktok. Maanake huko ndipo ambapo natumia muda wangu mwingi katika mitandao ya kijamii. Kwa hivo nitakua hapo tiktok, ambapo nitangazia video fupi fupi. Halafu, nikiona video menfurahisha moyo basi. Naenda naitafuta katika mtandao wa youtube ambapo kuna video ndefu. Sasa unapata yote kwa urefu na kila kitu ambacho ntakuangalia utakiona hapo.

Siku hizi sisikilizi redio sana. Awali ndio tulikuwa tunasikiza redio, wakati ambapo hauna data, ama hakuna wifi, lakini hivi sasa heri tuingie katika mitandao wa kijamii, kuweza kuangalia video fupi fupi, kuingia katika mitandao mengine kuangalia nyimbo, lakini redio sio sana.

Ah, napenda kupaka rangi. Manake ukweli ni kwamba, mimi sijabobea katika hiyo tasnia ya uchoraji. Sijui kuchora vizuri. Michoro yangu ni ile tu ya mtu ambaye anaanza, bado sijakuwa vizuri zaidi. Lakini kupaka rangi naona kwamba kupaka rangi ni rahisi, napenda sana kupaka rangi. Vitu ambavyo vimechorwa na mtu mwingine.

Ninapokua na msongo wa kazi, nitangangana, niweze kupunguza. Maanake mara nyingine mambo ni mengi muda ndio kidogo. Kwa hivyo, nitangangana sana, nifanye, nifanye. Halafu, ninaposikia akili imechoka, inataka tu mapumziko, natoka nje, natembea angalau dakika tatu. Kidogo tu, nipingu nyunyu, halafu narejea naendelea na kazi.

Awali nilikuwa nasoma gazeti, si kuhizi sisomi gazeti tena. Gazeti ambalo nitalisoma labda ni gazeti la kidigitali, ambapo naweza kuingia katika mtandao niweze kusoma gazeti. Lakini gazeti la karatasi la kununua pale nje dukani sisomi tena. Na soma gazeti lile la mitandaoni.

Nafanya mazoezi wakati wa subuhi, na nafanya mazoezi hayo kwa muda wa dakika thelathini, jioni labda kutembea tu. Sipendi sana kufanya mazoezi jioni. Jioni huwa najihisi kana kwamba nimechoka huwa nataka tu kupumzika. Kwa hivo mazoezi huwa nafanya wakati wa asubuhi.

Ndiyo, huwa nagawanya taka zangu. Kuna zile taka ambazo ni kama vifaa vya plastiki ambao vinaeza kutumika tena naeka kando. Kuna hizi taka zingine za vyakula kama mabaki ya chakula, makoko, mifupa, haet, hivyo vyote na vieka pamoja. Alafu kuna vitu vingine vile vya maji maji, ndo navieka pamoja, ndiyo niweze kutenganisha hizo taka. Ndiyo zile ambazo zinaeza kutumika tena, ziweze kutumika tena.

Hekima ambayo nimejifunza katika maisha yangu ni kwamba ni lazima heshima idumu. Heshimu wakubwa zako, heshimu watu walo kupita ki umri, heshimu watu ambao wamekupita kwa cheo. Kwa mfano kazini, kama watu ni wakubwa zako, wapatie heshima yao. Kila mtu mpatie heshima yake. Mara ingine hata watu ambao huwajui, wapatie heshima yao. Nawe basi, utaheshimiwa.

Na jihisi nikiwa sawa, maanake sina uwoga wakujiwasilisha, sina uwoga wakuwasilisha chochote ikiwa ni kuwasilisha jambo mbele ya watu, ikiwa ni kuwasilisha taarifa kwenye runinga, ikiwa ni kuwasilisha taarifa kwenye redio, ama kuzungumza kwenye umati, basi sina uwoga wowote. Na kuwasawa tu.

Natumia simu yangu mara nyingi kwa kutumia kuingia katika mitandao ya kijamii, kufuatilia mambo mbalimbali, inaeza kuwa ni taarifa, za habari, nijue kunaendelea nini. Na pia natumia simu yangu kuangalia vichekesho na maudhui mbalimbali ambao yametengenezwa na wale wabunifu wa maudhui katika mitandao tofauti ya kijamii.

Ningependa sana ningekuwa na uwezo wa kuimba vizuri zaidi, kuimba na sauti ya kumtoa nyoka pangoni, sauti kama vile ya Mariah Carey, sauti kama vile ya Ariana Grande, lakini si unajua kwamba mungu ametupatia vipaji tofauti, naimba lakini siwezi kufikia viwango vya wasanii wakubwa kama wale. Kwa hivo ukiniuliza uwezo gani ningependa kuwa nao basi, ningependa kuimba kama Ariana Grande.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano na mashindano hayo yalikuwa mashindano ya kusakata densi na nilikuwa katika kikundiki moja cha kusakata densi. Mashindano hao yalikuwa naitwa sakata yalikuwa naletwa katika runinga Citizen TV hapa nchini Kenya ambayo ni moja wepo ya runinga kubwa zaidi ama tuite runinga nambari moja hapa nchini Kenya. Mashindano hayo ya kusakata densi, yaliletwa pale na ukweli ni kwamba tulikuwa kikundi cha kwanza ambacho ni cha wasichana peke yake kufika semi-finali. Kwa hivo nusu finali ilifurahisha sana.

Napenda sana kutembea baharini. Kwa hivyo nikipata fursa ya kuenda pwani, sehemu ambazo kuna bahari. Nitahakikisha kwamba nimefika baharini niweze kutembea. Maanake sehemu hizo unapotembea akili yako inatulia. Unasikia tu upepo wa bahari ukivuma na inakutuliza moyo, inakutuliza akili. Kwevo napenda sana kutembea kwenye bahari.

Mimi huwa nasonga nywele kwa hivyo naelekea saluni ambapo kuna wasusi ambao wananisonga nywele. Na nywele zangu huwa nakaa nazo wiki tatu kuelekea mwezi mmoja. Kwa hivyo nikienda nikisonga aina yote ya msongo ambao nimechagua nakaa nao. Angalau wiki tatu mwezi mmoja na rejea saluni zinatolewa, zinaoshwa nasonga nywele zingine.

Huwa nazungumza na wafanyikazi wenzangu kueleza kwamba nahitaji msaada wao alafu nawaelekeza sehemu ambazo nahitaji msaada. Kwa pamoja basi kila mtu akishikilia hapa mwngine ashikilie pale mwingine ashikilie kule basi tunaweza kufanikisha kazi na tunaweza kumaliza kazi kwa muda ufaao.

Huwa natumia programu ama mfumo aina ya whatsapp kila siku manake mfumo huo ndio naotumia kueza kutuma jumbe, kueza kuwasiliana na marafiki zangu na familia yangu. Kama familia yangu ambao wako pwani hivi sasa na mimi niko Nairobi nikitaka kuzungumza nao basi na wapigia simu kutumia njia video naeza kuwaona, kuwasalimia na kuwajulia hali.

Uzoefu ambao nimejifunza kazini ni uzoefu wakufanya bila kuwacha. Yani kufanya jambo, kufuatiliza. Sio leo unafanya, kesho hufanyi, baada mwezi mwingine unafanya, leo unafanya, kesho haufanyi. Kwa ivo hua nahakikisha kwamba nafanya kitu bila kuwacha. Kufanya kitu bila kuwacha, paka ukiboreshe hata zaidi.

Hapana, siishi niliko zaliwa. Hivi sasa nipo jini Nairobi na nilizaliwa katika county ya Tana river. Kwa hivyo huko ndiko nilikoishi nilipo kuwa mdogo, masomo yangu yale ya chini, alafu baadaye nilipofika wakati wa kwenda chuo kikuu, nikaondoka Tana river, nikaondoka pwani, nikaja Nairobi ambapo nimesomea chuo kikuu na nikapata ajira hapa hapa jijini.

Ningetaka sana kutoka katika viumba vya habari vya hapa nchini na nipate fursa kuingia katika viumba vya habari vya kimataifa. Na pia ningetaka sana kufanya kazi katika redio, manake hivi sasa nafanya kazi katika runinga. Kwa hivo, nifanye pia katika redio, lakini siyo redio ya hapa nchini Kenya bali ya kima taifa.

Kwa sasa si hifadhi kitu chochote cha thamani. Na si hifadhi kwa sababu sina. Ningekuwa na kitu cha kuhifadhi bila shaka. Ningehifadhi katika kile kiboksi cha kuhifadhi vitu vya thamani. Lakini kwa sasa ni mimi tu na nguo zangu na vitu ambavyo niko navyo katika nyumba yangu.

Napenda mtaa wangu kwa sababu hatuishi karibu na makanisa wala mskiti. Na sisemi hivo kwa sababu simpendi mungu na mpenda mungu lakini kitambo nilikua naishi mahali ambapo kuna kanisa karibu na mskiti. Kwa hivo kulikuwa na kelele za kila aina jumapili huwezi kupumzika manake kanisa ni asubui paka usiku. Alafu pia mskiti pia nao unatoa sauti muadhini anapoadhini. So hapa nilipohamia, hakuna msikiti wala kanisa karibu kwa hivo kukokimia nafurahia zaidi.

Huwa najifunza mambo mapya kupitia mtandao wa kijamii kwa mfano. Mara nyingine naona vyakula mbali mbali ambavyo vinapikwa kutoka mataifa mengine. Kwa hivyo naenda nanunua viungo nachukua simu na fungua na mimi na jaribu kupika. Kwa hivyo naangalia simu na nafanya kile wanachofanya kwenye simu na mimi na jifunza kupika. Hapo hapo kuona je chakula changu kitatokea kama vile nilivyo kiona kwenye video ya simu.

Huwa nazungumza nao, aidha. Tutakutana nao ana kwa ana tuzungumze, ama nimapigie simu. Kuzungumza tu nao kuwapatia moyo. Kuwapatia yale maneno ambayo yataweza kuwatia moyo hata zaidi, ndio wasivunjike moyo kupitia zile changamoto ambazo wanapitia. Kwa hivo, ni kuzungumza nao tu, kwa njia yeyote ile, ili kuwafanya wajihisi vyema.

Napenda sana kula chakula kitamu. Manake mimi pia ni mpishi. Siezi jiita mpishi mashuhuri lakini najua sana kupika. Kwa hivyo ninapokula chakula ambacho ni kitamu naskia vizuri sana. Nataka chakula ambacho kimeingia viwango kwa njia inayofaa viungo vizuri vitamu na pia chumvi imetosha. Napenda chakula kitamu.

Nikisafiri huwa napenda sana kutumia GPS, manake GPS inarahisisha mambo, inanilekeza vizuri na kunifikisha pale ambapo nafaa kuenda vizuri bila kupotea. Manake mara nyingine bila hiyo GPS huwa tunapotea, tunazunguka, tunazunguka, lakini unapokua na hiyo GPS, unafika mahali ambapo unahitajika kufika kwa urahisi.

Sijapata fursa ya kufanya kazi nyumbani lakini napendelea kufanya kazi katika afisi kwa sababu afisi ni nitakuwa na marafiki zangu, tutafanya kazi, baadaye tutapiga story, baadaye tuwelekee hotelini tule chakula cha mchana, baadaye tunaeza kaa tu juliane hali lakini ukifanya kazi nyumbani utakuwa pekee yako.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video hususan michezo ya kuendesha gari. Inanifurahisha sana. Katika siku za usoni, ningetaka sana kununua michezo hiyo niwe na yondani ya nyumba yangu. Niweze kuendesha magari, nikiwa hapa nyumbani katika runinga yangu.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ambayo naifanya hivi sasa kazi ya wanahabari ni kwa sababu ni kazi ambayo inanipatia fursa ya kuwa sauti kwa wale ambao hawana sauti kuweza kuangazia yale maovu yanayofanywa katika jamii yetu na pia kuangazia yale mazuri yale ambayo yanapaswa kupewa sifa katika jamii yetu.

Kwanza, huwa nahakisha kwamba ni mechukua kitambaa nikafuta dawati ambapo naketi. Nakishe kwamba kompyuta yangu haina vumbi, iko sawa, alafu. Naenda, nachukua maji ambao nahitaji. Na pia, kwa sabu ni asubuhi, nahitaji chai yangu. Naieka karibu, ndio nikiketi, nisiamke, nianze kazi na nifanye kazi. Doniweze kumaliza malengo yangu kwa muda ufaao.

Napenda sana kula wali. Kula wali ni mtamu alafu wali unaweza kupika kwa aina tofauti. Ugali ni vigumu kupika. Manake lazima ukoroge, ukoroge, ukoroge ndio uive. Lakini wali nafanya kutia kwa maji, unachemuka, baada dakika za kuhesabu, mchele umeiva, naula na mchuzi naotaka. Unaweza kuwa ni kuku au ni samaki.

Napenda sana kula chapati na maharagwe ambayo yananazi. Ni chakula ambacho nilikipenda tangu ututoni, mpaka hivi sasa nikiwa mkubwa bado nakipenda. Chapati nilijifundisha kupika. Hivi sasa chapati najipikia mwenyewe. Na pia maharagwe, najipikia mimi mwenyewe.